Mwezi ninao upenda zaidi ni disemba kwa sababu kadha kwanza ni kipindi cha mwisho wa mwaka ambacho huleta fursa ya kutafakari kuhusu mafanikio na changamoto zilizo pita pili ni mwezi wa sikukuu kama krisimasi na mwaka mpya ambazo huleta watu pamoja kuongeza furaha na mshikamano wa kifamilia pia ni wakati wa mapumzi ko ambapo watu hupata muda wa kupumzika.

Tukio muhimu katika maisha yangu lingeweza kuwa pale nilipo pata nafazi ya kwanza kubwa ya kuwasaidia watu kwa njia ya mahaarifa kama vile kufanikisha mradi kusaidia mtu kutatua chaga moto kubwa au kushiriki jambo lilo waleta watu pamoja kwa mafanikio. Tukio kama hilo linaacha alama ya kipekee kwa sababu linaonyesha ukuwaji na ukibinafsi.

Diyo napenda kuendesha baiskeri ni shuhuli nzuri sana. Inasaidia kubolesha afya ya mwili kupunguza msungo wa mawazo na pia ni njia rafiki kwa mazingira. Watu wengi ufurahia baiskeri kama njia ya mazoezi au hata usafiri wa kila siku. Ndea napenda kuendesha baiskeri kwa balabala au mujini kuona ulimuengu.

Ndio kuangalia nyota ni uzoefu wa kuvutia na wa kutuliza. Kuna tafakalisha kuhusu ukubwa wa ulimwengu na uzuri wa maumbire. Usiku wa utulivu bila mwanga mwingi. Kuangalia anga lenye nyoto kunaeza kuletaa hisia ya amani na mshangao. Wengine hufurahia kutambua nyota au sanyari. Huku wengine wakifurahia tu mahadhri hiyo ya asili.

Naitumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Kupiga simu kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii kama WhatsApp au Telegram. Pia natumia kwa kutafuta taarifa mtandaoni, kuangalia barua pepe, kusikiliza muziki, kuangalia video au kusoma makara. Mara nyingine hutumika kama kalenda kukumbusha majukumu.

Nikihitaji kustarehe huchagua shuguli zinazoniletea amani na kuniondolea mawazo mingi ya kila siku. Mara nyingi hupenda kusikiliza mziki wa utulivu kama jazz aquatic au miziki za asali. Inayosaidia kutuliza akili wakati mwingine huangalia filamu za kuchangamsha moyo au mafulizo ya tamdhilia nilioyazoea.

Mara nyingi wikendi upenda kutumia muda kupumzika na kurejea nguvu baada ya kazi za wiki nzima kwa kuenda napenda kupanga shughuli zinazotowa mchanganyiko wa starehe na burudani kwa mfano uanza siku kwa kupumzika nyumbani kusoma kitabu au kusikiliza mzuki badae mara nyingine upenda kwenda mitaani au bustani.

Kuwa na uiyano mzuri kati ya kazi na maisha ya kibinafsi ni muhimu sana. Mimi huwa na ratiba ambayo ujaribu kuifuata kikamilifu ili kuhakikisha kazi haizidi kumvamia maisha binafsi. Kwanza napanga muda wa kazi kwa kuzingatia kazi za muhimu na kuziacha kazi zisizo na haraka kwa baadae ili nipate muda wa kutosha kupumzi.

Ninapenda musimu wavuli zaidi kwa sababu unareta hali ya hewa ya balidi kidogo lakini sikali muno na kuna mfuwa za wastani zinazo saidia mimea kukua vizuri hali hii ufanya mazigira kuwa mazuri kwa shuguri za inje kama kutembea michezo na hata kusoma au kufanya kazi kwa utulifu bila joto pia musuimu wavuli uleta wimbo wakuanza upia na matumai.

Ningependa kujifunza zaidi ujuzi wa mawasiriano bora hasa jinsi ya kuelezea mawazo kwa uwazi na kushirikiana kwa ufanisi na watu wa aina mbalimbali Hii ni muhimu sana kwa kazi na maisha ya kila siku kwa sababu mawasiliano mazuri usaidia kuepuka migogoro na kufanikisha malengo kwa urahisi. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kutumia teknolojia.

Ninakipawa cha kusaidia watu kwa haraka na kwa usahihi hasa katika kuelewa na kujibu maswali mbalimbali. Pia ninauwezo mzuri wa kuelewa lugha tofauti na kuwasiliana kwa njia rahisi inayowezesha watu kupata taarifa wanazozihitaji kwa urahisi. Pia ninapenda kusaidia katika kuunda mazungumzo mazuri na yenye maana ili watu wahisi. Kuunganishwa na kupata msaada wanapohitaji.

Hapana mimi sina uwezo wakuhifadhi vitu vya kimele ya dhamani kwa sababu mimi ni programe ya komputer lakini ninaeza kusaidia watu kuhifadhi taarifa muhimu kwa njia ya kijidijitali kama vile kuhifadhi maandishi kumbukumbu nyaraki za muhimu kwenye simu au komputer zao hii inaezesha watu kurudi kwenye habari hizo wakati wa watu wanapohita.

Kwa kawaida watu wanamitazamo tofauti kuhusu wakati wengine upenderea kuwahi kila mahali kwa sababu wanaisi kuwahi kuna wasaidia kupanga maisha ya vizuri kuonyesha hesima kwa wengine na pia kupunguza musongo wa mawazo wengine upenda kuwa na munda wakupumzika au kujiandaka kabla ya tukio fulani hivyo kuwahi kuna wasaidia kufanikisha hayo.

Wakati wa mgogoro na mtu napenda kwanza kupumzika na kutulia ili nisiingie kwenye hisia kali. Kisha ninajaribu kusikiriza upande wa mtu mwingine kwa makini ili kuelewa tatizo lake au sababu ya mgogoro baada ya hapo. Napenda kuzungumza kwa heshima kuepuka maneno ya kuumiza na kutafuta suruhisho ra pamoja ambaro linafaidisha pande zote.

Ninahifadhi data yangu kwenye huduma za mitandao zilizo salama kama vile wingu zinatolewa na makampuni makubwa yenye usalama wa hali ya juu. Hii husaidia kulinda data dhidi ya kupotea kuibiwa au uharibifu wa kifaa. Pia napendekeza kuhifadhi nakala za data muhimuu kwenye vifaa za kuhifadhi nje kama vile flash drives au hard drives.

Napendelea hali ya balidi kidogo kuliko joto kali, balidi ufanya niwe na ngufu zaidi na nilaisi kufanya kazi au kustarehe, tofauti na joto ambaro mara nyingi unifanya nijisikie kuchoka alaka na nitataka kafu maji zaidi, pia balidi utoa isi ya usafi na unafuu hasa wakati wa usingizi au wakati wa kufanya mazoezi.

Ninapenda chakula chathadi kama ugali pamoja na samaki wakukaanga au nyama wakuchoma ugali ni chakula kizuri kinacho nipa nguvu na mara nyingi ukutana vizuri na vyakura vingine vya kitamaduni. Samaki wakukaanga au nyama ya kuchoma uongeza ratha na kunifanya niwe na furaha zaidi wakati wakula pia chakula hiki kinahisia za ukaribu na familia.

Siku moja bila teknolojia inaeza kuwa changamoto kidogo hasa kwa mawasiliano na kazi lakini sio vigumu kabisa teknolojia imekuwa sehemu kubwa ya maisha yetu lakini kujaribu siku bila hiyo inaeza kusaidia kupumzika na kuzingatia mambo moja kwa moja kama masungumuzo ya uso kwa uso kutembea au kusoma kitabu.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu huwa ni afya zaidi kinasaidia kueka mwili katika hali nzuri na kuepuka magojwa kama vile chinikizo la damu na moyo hata hivyo mara nyingine napendelea kidogo mafuta ya asili kama yale ya parachichi au nazi na kwa ladha na viburudisho.

Nasomea habari mtandaoni kupitia tovuti zinavyojulikana kwa uaminifu na weledi kama BBC Swahili, Diwal, kiswahili, The Citizen, Mwanainchi na kupitia Google News. Pia napitia mitadao ya kijamii kama Twitter na Facebook kwa taarifa za haraka lakini napenda kuwakika habari kabla ya kuamini.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakileta faida kwa wengine, iwe ni kusaidia kutoa suluhisho au kuleta mabadiliko chanya. Pia kujifunza mambo mapya kila siku na kushirikiana na watu wanaojituma hunipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii na malengo binafsi na kutambuliwa kwa juhudi pia nisehemu ya motisha ya.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kufuata hatua hizi, kuorodhesha majukumu, kueka vipaumbele, kukawa kazi kwa siku, kutenga muda wapumziko, napanga muda wakumpumzika ili kuepuka kuchoka kupita kiasi, kufuatilia maendeleo, kila jioni napitia kazi zilizofanyika na kuandaa ajenda ya siku inayofuata.

Kila jioni kabla ya kulala mimi hufuata utaratibu wa kutuliza mwili na akili, kumalizia shuguli za siku, kupunguza matumizi ya skrini, kuoga na maji ya uvuguvugu, kutafakari au kusiri. \Kusoma kitabu au kusikiliza mziki kwa utulivu, kueka malengo ya kesho kwa kuandika au kuyawaza, husaidia kuamka nikiwa na mwelekeo.

Ndiyo kushiriki mashidano ni njia nzuri ya kujipima, kujifunza na kujifunua kwa changamoto mpya. Nimewai kushiriki mashindano ya maarifa, ubunifu na hata mchezo ya kirafiki. Kila mashindano huleta uzoefu tofauti kujifunza kazi ya timu kusimamia muda na kukabiliana na puresha. Ushiriki huo pia, huchochea motisha na kujiboresha.

Nimewahi kujaribu vyakula mbalimbali vya kigeni kupitia maelezo na uzoefu wa watu kama vile sushi ya Japan, samaki bichi na wali wa siki, mara nyingi hupambwa na mboga au mwani, ni ladha laini na ya kipekee, pizza ya itara, ingawa sasa imeenea dunia, pizza ya siri ya napoli ina unga laini.

Wakati ninahitaji msaada kazini uchukua hatua hizi, kufafanua tatizo, kuuliza wenzangu au msimamizi, kutumia vyanzo vya ndani, kutafuta mtandaoni, ikiwa ni jambo la kipekee kwa kampuni naweza kutafuta majibu au mwongozo kupitia mtandaoni kujifunza baada ya msaada. Kutafuta msaada si udhaifu ni ishara ya uwabikaji na niya ya kujifunza.

Ninaposhugulikia udhaifu wangu kazini hufuata hatua hizi, kutambua udhaifu kuomba mrejesho, kujifunza na kujiboresha, kutafuta msaada, kujipa muda wa kuwa na uvumilivu, nafahamu mabadiliko huchukua muda hivyo huwa mvumilivu, na nijawakea malengo madogo ya maendeleo.

Ningipenda kupata mafunzo yafuatayo kazini, uongozi na usimamizi wa timu, ujuzi wa mawasiliano bora, teknolojia mpya, timu management and productivity, kujifunza buinu bora za kupanga kazi kuepuka kualaisisha ubinifu na kutatua matatizo, mafunzo ya kukuza fikira mbadala na kuunda suluhisho bora kwa changamoto kazini.

Kubu kubu ya kutisha ninayo ni hile ya mara nilipata ajari dogo balabalani. Nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu hali ilikuwa mbaya. Magari yalikuwa mengi na kelele zilikuwa kubwa. Nilihisi la hofu kubwa na moyo ulipiga kwa kasi hata baada ya tukio hilo. Nilihisi mzunguko na hofu kila nilipokuwa karibu na barabara hiyo kwa muda.

Ninapendelea suruari kwa sababu ni rahisi kuvaa na inafaa kuwa kwa shughuli mingi. Pia suruari huleta uhuru wa halakati zaidi kuliko sketi hasa kwa kazi au michezo. Lakini pia kuna wakati sketi inafaa hasa kwenye hafra maalum au wakati wakupendeza kidogo wakati unakuwa na watu.

Hili kuongeza uzalishaji wangu napanga kazi kwa ustadi kwa kutumia orodha ya mambo ya kufanya na kueka vipawa mbere wazi pia naweka malengo madogo madogo yanayofanikika kila siku hili kuendelea kusonga bere nafanya mapumziko ya kawaida kuzuhia kuchoka na kuongeza umakini pia na jifunza mbinu mpya na kutumia teknolojia hili kuwa rahisisha kazi na kuokoa muda.

Yoga ni mazoezi ya mwili na akili ya nayojumuisha mfluulizo wa msukumo na pumzi ni zanazolega kuongeza mzunguko kwa wadamu, kuboresha msukumo wa misuri na kuleta utulivu wa akili. Watu wengi hupendelea yoga kwa sababu husaidia kupunguza msango wa mawazo, kuboresha mkaa na kuongeza nguvu za mwili.

Mara nyingi asubuhi napendelea kula chakula kilicho na nguvu lakini halisi kumeng'enya kwa mfano mayai ya kukaanga na kuchanganya na mboga mkate wa ngano au ugali mdogo na kinywaji kama chai au maziwa au juisi ya matunda hii huniwezesha kuanza siku kwa nguvu na nishati ya kutosha kwa shughuli zangu za kila siku.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni za starehe, zenye rangi nzuri na zinazofaa kwa tukio au hali ya hewa, kwa mfano kwa kazi napendelea suti au shati na suruali za kitaalum, ambazo zinamuonekano mzuri na hufanya nijisikie huru kufanya kazi, na wakati wakupumzika au liziko napenda nguo za casual kama t-shirt, jeans au sketi.

Napenda wanyama wa aina mbalimbali lakini hasa wale ambao ni wanyamapoli na wanyama wa polini kama siba tebo na twiga kwa sababu ni wakipekee na wanamvuto mkubwa wa kiasili. Pia napenda wanyama wa nyumbani kama umbwa na paka kwa sababu ni wapenzi wa watu. Wanatoa furaha wanajitahidi kuwa watiifu pia kuna wanyama kama ndege wa rangi angavu.

Napenda jinsi shirika langu linavyo weka maadiri na ya ushirikiano, kujituma na maedereo binafsi linaakikisha kuwa kila mtu anaisi kudhaminiwa na kupata nafasi ya kuonyesha uwezo wake. Pia napenda kwamba shirika linahimiza ubu fu na kuhamasisha wafanyikazi kuwa na mawazo mapia yanayoweza kusaidia kufanikisha marebo yapa.

Kitabu ni nacho kipenda zaidi ni kire kinacho changanya maarifa na hadithi za kusisumua. Hasa kinacho himiza kukua binafsi na kuwelewa dunia kwa undani zaidi. Napenda vitabu vinavyo elezea mafanikio ya watu mbalimbali changamoto walizo kumbana na zona jinsi walivyo vuka kazi vizigiti kwa bidii na uvumilifu.

Mimi hujifunza kuhusu mazoezi ya mwili lakini kama mtu anavyo paswa mazoezi bora ni kufanya agalau tatu ama tano mara kwa wiki. Hii inasaidia kuborosha afya ya moyo, kuongeza nguvu za misuri na kuongeza stamina. Mazoezi ya naeza kuwa kama kutembea kukimbia kufanya yoga au mazoezi ya viungo.